Mara nyingi mimi hutumia muda mfupi au muda mdogo katika mtandao sawa kwa sababu mimi hufanya kazi kutoka asubuhi hadi jioni Kwa hivyo kuna muda mwingi wangu huwa nipo kazini Kwa hivyo muda ninautumia mtandaoni huwa kiasi sana.

Ndiyo mimi napenda kukimbia kwa sababu kukimbia ni mazoezi ambayo inasaidia mwili na pia inasaidia katika kuwa na ile unasema kwa lugha ya kimombo gas Unaweza kuwa hauna uwezo kufanya kazi kwa muda mrefu au kufanya kitu kwa muda mrefu bila kuchoka Kwa hivyo kukimbia ni mazoezi mazuri sana Kwa hivyo mimi napenda kukimbia.

Mimi wikendi yangu huwa nashiriki kwa mfano siku ya jumamosi huwa na huwa nina ligi ya mpira ambayo nina timu ninayoichezea Kwa hivyo jumamosi huwa mimi naelekea mle kucheza mpira Kisha jumapili naelekea mle kanisani kushukuru mungu kwa aliyonitendea Kisha ninapo toka kanisani, mimi huelekea kutembelea marafiki na pia kuwajulia hali, kukaa nao na pia, mimi pia kwa sasa nakumbuka mambo ambayo nimeyafanya kwa mfano wa wikendi iliyopita Kuna mambo ambayo niliyafanya na nakumbuka Kwa hivyo wikendi yangu, mimi kwa hivyo vile nimesema jumamosi huwa nacheza mpira Kisha jumapili, naelekea kanisani, nikitoka kanisani naelekea kukaa na marafiki kucheka nao kukunywa kahawa.

Mimi kinywaji ninachopenda kunywa ninapoamka ni maji. Mimi hupenda kunywa maji ninapoamka. Maji inafaida nyingi sana mwilini. Na mimi hupenda sana kuinywa ninapoamka. Chai pia saa zingine lakini kinywaji ambacho mimi nakipenda ni kinywaji ni maji.

Katika kazi yangu hii ya walimu, nimeweza kupata hela ambazo zinaweza kunisaidia katika ujenzi wa nyumba na pia kuimarisha biyashara yangu vile vile Hii pesa kazi yangu imeweza pia kuninunulia shamba kidogo ambayo nimejenga na pia imeweza kunifungulia biyashara ya kuku ambayo inanisaidia sana.

Kwa upande wangu, mi ningependa kumshukuru mungu kwanza kwa afya ambaye ameweza kunipea nzuri si siezi lalamika ama siezi sema kwamba huwa naenda hosipitali Mara ya mwisho nikienda hosipitali imekuwa kitambo sana kwa hivo nimekuwa na afya nzuri, namshukuru mungu na naomba aweze kunizidia afya njema.

Kwa upande wangu, kifaa ambacho siwezi kosa au siwezi kukaa bila ni kifaa kinachoitwa rununu rununu inawezesha mawasiliano, inawezesha biashara, inawezesha mahusiano baina ya watu. Kwahivyo mimi hupenda sana rununu kwakuwa unaweza kumfikia au kupiga biashara na mwenzako ukiwa mbali na yeye.

Mimi binafsi huhimiza ushirikiano katika team kwa njia ya kuwaelekeza au kuwaeleza kuwa ushirikiano ama ule kuungana na kufanya jambo pamoja au ule ushirikiano ule wa kushikana pamoja na kucheza pamoja bila kuzozana mwenzako akipiga pasi fiongo ama akifanya makosa hio ni makosa ya timu, sio makosa ya mtu mmoja Kwa hivyo mimi huhamasisha wawe, wakiwa na umoja wawe na ule unaosema ushirikiano.

Mimi ni shabiki, shabiki mkuu sana wa wa timu ya Manchester United pale uingereza. Na mchezaji ambaye namuenzi au mchezaji ambaye nampenda ni Bruno Fernandes. Huwa hana madaha, huwa anacheza mpira, mpira ime mkubali, ana talanta yule.

Kukamilisha kazi kwa wakati kwa upande wangu mimi hua naanza mapema au najianda mapema kufanya hiyo kazi kwa kwa mapema. Ili nikamilishe kwa wakati unaofa. Kwa mfano kazi, kwa mfano nimepewa kazi ambayo inaanza kesho asubuhi ama inaisha kesho asubuhi. Mimi ufanya leo jioni ili ifikapo kesho nimeitamadisha au ifikapokesho ni meimaliza ni kupeana au kusubmit ile kazi kwa luga ya kimomba.

Mimi hupata au hufanya marafiki wapya hupata marafiki wapya kwa fano ninapotembea mahali pageni kwangu Hua tunazungumza, tunabadilishana namba Kisha tutakapo badlisha na namba tutazungumza badaye zaidi na ndiposa au tunamalizia kuwa marafiki wa dhati.

Ndoto yangu kubwa zaidi ni kuwa mwalimu mkuu Kwa sasa mimi ni mwalimu wa. Kawaida wa ile ngazi ya chini Kwa hivo ndoto yangu kubwa zaidi ni kukuwa mwalimu mkuu katika shule ya kitaifa na pi na na na.

Mimi nilipenda somo ya kiswahili hata tunapozungumza sasa mimi ni mwalimu wa kiswahili Nilipokuwa kidato cha kwanza nilipendezwa tu na vile nilipenda mwalimu wa kiswahili na kutokana na hiyo kukanifanya nipende kiswahili na nikawa na matokeo mazuri kwa muda woto nilipokuwa huko shuleni hadi nikamaliza kidato cha nne, nikapata alama mzuri Ndiposa nikaendeleza na kufanya uwalimu katika chuo kikuu na nikawa mwalimu wa kiswahili.

Naam, napenda sana chakula kitamu Chakula ambacho kimeandaliwa vizuri Chakula ambacho kimeandaliwa na vikaango vyote viungo vyote ya vikaango Chakula ambacho kina ladha chumvi imeekwa sawa sawa Kila kitu yaani chakula kitamu zaidi Mimi napenda sana chakula ambacho ni tamu zaidi.

Pesa yangu nimeifadhi kwa njia tofauti tofauti, njia kwanza nimeifadhi katika benki ambayo inaongezeka kila mwezi. Pia nimeifadhi katika biashara tofauti tofauti, nimeekeza kwa tika biashara ya kuuza kuku na kuwanunua, pia na kufuga na kuuza mayai, pia nimeekeza katika biashara ya duka. Nimefungua duka nimeweka hapo biashara na pia nina mpesa. Kwa hivyo nina njia tofauti tofauti ambao nimewekeza pesa zangu.

Mimi napenda kucheza na napenda pia kutazama michezo Mimi ni mwanasoka nacheza mpira wa mguu ambao unaitwa football kwa kimombo na pia ninapenda kutazama mpira wa mguu ambao ni ligi kuu ya nchini hapa Kenya na pia nchini uingereza Kwa hivyo napenda zote napenda kucheza na pia napenda kutazama mchezo.

Mimi napenda kuzungumza au kuongea, sana sana, mimi hupenda kuzungumza kwa kuwa mimi ni mwalimu huwa nawafunza wanafunzi wangu kwa kuwaeleza na pia kuandika kwa kidogo, kwa hivo napenda kuzungumza sana, ninapokuwa pale ubaoni, mimi huzungumza zaidi kuliko kuandika.

Mfanya biashara maarufu na mmoja ambaye ninamuenzi zaid, i ni baba yangu. Baba yangu ni mfanya biashara ambaye amejituma katika kazi yake inayompa chamcha chakula na pia inatutunza sisi kama watoto wake. Mi nilimpendea kitu ambacho nilimpendea baba yangu kama mfanya biashara. Aliweza kutusomesha wote tukiwa watoto watano akatusomesha hadi tukamaliza shule na pia aliweza kutuchunga ile yaani ya kiuzazi akatuweka mahali ambapo kunafaa tukavaa nguo vizuri Tukakuwa tunang'ara, Naam.